Nipike nini leo kwa chakula cha mchana. Kuna samaki kwenye jokofu. Nilimnunua jana nitaupika na nazi. Watoto wanapenda mchuzi wa nazi. Ninahitaji limao na tangawizi kutia ladha. Je niandae ugali au wali. Nadhani wali ni bora unaiva haraka. Nitakata vitungu vidogo vidogo na pilipili pia samaki. Samaki lazima uwe na ladha nzuri. Familia wanatarajia chakula kizuri, nitapika polepole wala haraka sana chakula kinapopikwa kwa upendo na subira huwa kitamu zaidi. Nitaita wote tule pamoja.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

Mitandao ya kijamii inanichukuwa muda mwingi. Nikopale kila saa naangalia watu wanachapisha nini. Jee hii ni matumizi mazuri ya wakati. Sioni faida kubwa. Naona picha za watu na maisha yao mazuri minaisi vibaya lakini najua anaonesha sehemu mzuri tu. Sia uhalisia wote. Nilaitaji kupunguza muda huu labda nitaweka kikomo dakika thelathini kila siku tu nitashapisha vitu vya maana sio kila kitu. Sitafuta sifa za watu. Nita tumia muda wangu vizuri zaidi. Niwenasoma vitabu au kuzungumza na familia maisha ya kweli ni ya muhimu kuliko ya mtandaoni.